Kampuni ya teknolojia ninayoiaminia ni Google. Google ilianzishwa mwaka wa elfu moja na mia tisa na tisini na nane na wanafunze wawili wa PhD, Larry Page na Serge Breen. Wakiwa na ndoto ya kufanya taarifa zote za dunia zipatikane kwa urahisi, kwa watu wote. Azma hii imekua na kusababisha uvumbuzi unaoguza maisha ya mamilioni ya watu kila siku. Kitu cha kwanza kinachofanya Google kwa kampuni ya kipekee ni injini yake ya utafutaji. Ambayo ni maarufu zaidi duniani. Kila sekunde, mamia ya maelfu ya watu hutumia Google kutafuta taarifa mbalimbali, kutoka kwa maswali ya darasa, afya, elimu, hadi kazi na biashara. Injini hii imebadilisha jinsi, tunavyopata maarifa na kuunganisha ulimwengu kwa njia ya haraka na sahihi. Lakini, Google Sio tu ya utafutaji, kampuni hii pia imekuwa inabadilisha sekta mbalimbali kupitia bidhaa na huduma nyingine kama Android, Mfumo wa uendeshaji wa simu unaotumika na mamilion ya watumiaji duniani Youtube jukwaa kubwa zaidi la video likiwa na chanzo cha burudani, elimu na fursa za kujieleza Google Maps inayotuongoza tunapopita barabarani, baharini au angani Google Space zana za kazi kama Gmail, Docs na Drive zinazorahisisha ushirikiano kwa watu wa makampuni. Zaidi ya hayo, Google inafanyia kazi teknolojia za kisasa kama AI, roboti, magari yasiyo na dereva, kupitia miradi ya alphabet. Hii inaonyesha kuwa Google sio tu kuishi kwa sasa bali ni kujiandaa kwa mstakabali wa teknolojia unaokuja. Kwa kifupi, Google ni mfano wa kampuni inayochangia sio tu kwa ubunifu wa kiteknolojia bali pia kwa kuboresha maisha ya watu duniani inatufundisha umuhimu wa mawazo makubwa uvumbuzi na ukuu wa kutokata tamaa kutafuta suluhisho kwa changamoto za dunia ni hayo tu kwa leo bali kuna kampuni zingine za teknolojia ambazo zina umuhimu zaidi lakini mimi ninayoiaminia ni Google na nitaendelea kuiaminia juu naipenda na naitathmini.

Leo ningependa kuzungumzia mada muhimu sana kwa maisha ya kila siku, lakini ambayo mara mingi hupuuzwa usingizi. Haya, kuhusu usingizi, unalala masaa ngapi kwa kawaida. Mimi hulala kwa hulala masaa sita hadi nane kila siku. Kulingana na shughuli nizazo kuwa nazo siku hiyo. Wataalamu wa afya, wanashauri kwa mtu mzima anapaswa kulala kati ya masaa saba hadi tisa kwa usiku. Ili mwili na akili vipate mapumziko ya kutosha hata hivyo, kwa vijana wanafunzi na watoto, mahitaji ya usingizi huwa ni zaidi kidogo, usingizi siyo tu kitendo cha kufumba macho na kupumzika. Ni mchakato muhimu wa kibaolojia unaosaidia mwili kujirekebisha, huimarisha kumbukumba na kuboresha afya ya akili, tunapolala ubongo huchakata taarifa tuna tulizojifunza mchana, misuli hupumzika na kinga ya mwili huimarika hii ndio sababu mtu anayepata usingizi wa kutosha huamka akiwa na nguvu umakini na hali nzuri ya kisaikolojia. Kwa bahati mbaya, katika dunia ya sasa ilioja teknolojia, watu wengi hulala kwa masaa machache kuliko inavyo paswa. Simu za mikononi, mitandao ya kijamii televisheni na kazi za usiku kuathiri sana ratiba yetu ya usingizi. Wengine hulala masaa nne au tano tu kwa siku hali ambayo huleta madhara makubwa kama uchovu wa kiu. Kudumu, msongo wa mawazo, kushika kwa umakini na hata magonjwa ya moyo. Kwa upande wa wanafunzi, kulala kwa muda mfupi, huathiri sana ufaulu wa masomo mwanafunzi anayelala vizuri huwa na uwezo mzuri wa kukumbuka, alichosoma, kushiriki darasani na kufanya mtihani kwa ufanisi. Kinyume chake, usingizi duni husababisha kusinzia darasani, kusahau haraka na kushuka kwa nidhamu ni muhimu pia kuzingatia ubora wa usingizi sio idadi ya masaa pekee. Kulala masaa mengi bila mapangilio au kulala huku akili ikiwa na mawazo mengi bado kunaweza kusiwe na manufaa, ndio maana inashauriwa kulala mapema kuepuka kutumia simu kabla ya kulala kuwa na ratiba maalumu ya usingizi, kwa kumalizia ningependa kushiriki kuwa usingizi ni nguzo muhimu ya afya bora. Sawa na chakula na mazoezi kujiuliza unalala masaa ngapi kwa kawaida. Ni hatua ya kwanza kujitathmini na kuboresha maisha yetu. Tukijali usingizi wetu leo tunalinda afya, akili na mustakabali wetu kesho.

Leo ningependa kuzungumzia kazi yangu ambayo ni ya kipekee na yenye changamoto lakini pia yenye kuudhisha sana. Kazi ya tafsiri ya lugha. Kazi hii inahusisha kutafsiri maandiko mawasiliano au taarifa kutoka lugha moja kuenda nyingine. Huku ikihakikisha maana mtindo na hisia za awali vinabaki vile vile. Kushiriki katika kazi hii kunamaanisha kuchukua jukumu la kuunganisha lugha na utamaduni tofauti. Si tu kubadilisha maneno kutoka lugha moja kwenda nyingine bali pia kuhakikisha kwamba ujumbe unaeleweka vizuri na unakidhi mahitaji ya walengwa. Kwa mfano, unatafsiri makala ya za kielimu, nyaraka za biashara, maandiko ya kitamaduni na au hata programu za kompyuta. Kila tafsiri ni changamoto mpya kwani kila lugha ina maneno misemo na muktadha wake wa kipekee. Nilichagua kazi hii kwa sababu nina shauku kubwa na lugha na mawasiliano. Kutoka utotoni nilivutiwa na tofauti za lugha na jinsi maneno yanavyo badilika kulingana na muktadha. Nilihisi kwamba kwa kuwa na uelewa mzuri wa lugha tofauti. Ningeweza kusaidia watu kuelewana vyema aidha kazi hii inaniwezesha kusoma kujifunza na kuzungumza lugha nyingi. Jambo linalo ongeza ujuzi wangu binafsi na fursa za kitaalamu. Kitu ninachopenda zaidi ni kuunganisha watu na tamaduni kupitia lugha. Kila mara ninapo kamilisha tafsiri ya maandiko muhimu. Ninafurahia kuona jinsi mawasiliano ya navyo weza kufanikishwa. Pia napenda kwamba kazi hii inahitaji utambuzi wa kina, uangalifu na ubunifu. Jambo linalo fanya siku zangu za kazi kuwa za kusisimua kila wakati. Kazi hii pia inaniwezesha kuboresha ujuzi wangu wa lugha na kuendeleza ubunifu wangu katika kuchagua maneno sahihi zaidi hata hivyo, kazi hii ya tafsiri si rahisi. Changamoto kubwa ni kukabiliana na maneno ya siyo na mlinganyo moja kwa moja katika lugha nyingine. Au misemo ya kitamaduni ambayo haiko wazi kwa watu wa lugha nyingine. Wakati mwingine pia kuna changamoto ya muda, hasa pale maandiko yanapo kuwa marefu au magumu, kielimu aidha ni muhimu kuhakikisha usahihi wa maneno bila kupoteza mtindo au hisia ya maandiko. Jambo linalo hitaji muda na umakini mkubwa. Pia ukosefu wa kazi wa tafsiri ya lugha pia imejitokea. Hata hivyo tunangangana. Ningependa kubadilisha nini katika kazi hii. Kama ningepata nafsi, ningependa kupanua wigo wa teknolojia ya tafsiri. Kama kutumia zana za kisasa za AI kwa usahihi zaidi ili kurahisisha baadhi ya tafsiri za kila siku huku tukihakikisha ubora haupungui pia ningependa kuwa na mafunzo zaidi ya tamaduni mbali mbali ili kuelewa misemo au muktadha wa kila lugha kwa kina zaidi. Hii ingesaidia kupunguza mgongano ya tafsiri na kuongeza ubora wa kazi yangu. Kwa kumalizia kazi ya tafsiri ya lugha ni ya kipekee yenye changamoto na faida nyingi. Inahitaji uvumilivu, uelewano wa lugha na shauku ya kujifunza. Kila siku unakutana na maneno mapya misemo mpya na mitindo ya kipekee ya usahihishaji. Jambo linalofanya kazi hii isio na mwisho wa msisimiko. Kila tafsiri inayokamilika ni kima cha mafanikio na hufungua milango ya kuelewa na kuunganisha watu kutoka tamaduni tofauti. Ahsanteni.

Leo ningependa kuzungumzia jambo dogo lakini lenye maana kubwa katika maisha yetu maua. Labda unaeza kuuliza kwa nini maua lakini ni muhimu kukuelewa kuwa maua siyo tu vipande vya rangi na arufu nzuri ni alama ya maisha upendo, furaha na matumaini. Kwanza kabisa, maua ni mwakilishi wa hisia na tamaduni tofauti. Kwa mfano, maua ya waridi yanapewa kama ishara ya upendo, maua ya chamamail huchukuliwa kama ishara ya amani na maua ya sunflower huashiria matumaini na furaha. Hivyo tunapo sema, je unapenda maua? Tunakua tunazungumuzia zaidi ya urembo tu wa muonekano, tunazungumuzia hisia kumbukumbu na maana zilizo jificha ndani ya maua hayo. Saa hivyo, naezasema, napenda maua. Kipengele kingine ni muhimu ni ubunifu na asili ya maua. Kila uwa linaumbo lake rangi yake na arufu yake ya kipekee. Tunapoliona ua akili zetu hupumzika. Moyo wetu unafurahia na mara nyingine hisia zetu zinapewa motisha. Hii diyo sababu maua hutumika sana katika sherehe. Sherehe za ndoa likizo hau hata pale ya mtu anapo jaribu kumfurahisha mwingine. Maua huleta mwanga na furaha katika maisha yetu ya kila siku. Hata katika siku zenye changamoto lakini sio kila mtu anapenda maua kwa sababu ya urembo wake peke. Wengine upenda maua kwa sababu ujenga husiano na mazingira. Kutunza maua, kuwatunza mimea ya maua kuna tufundisha uvumilifu, ustamihimilifu na jinsi ya kutathmini urembo wa asili. Hii ni sehemu ya kujenga tabia ya kuheshimu kuyaenzi mazingira yetu. Jambo ambalo ni muimu sana katika dunia ya leo aitha maua ni chanzo cha furaha na utulivu wakili. Mtafiti mmoja alisema kwamba kuzungukwa na maua kuna punguza msongo wa mawazo na huongeza hisia za amani. Hivyo, unapo kuwa na maua karibu yako. Sio tu kwamba unafurahia urembo wao, bali pia unajenga hali ya furaha na utulivu wa ndani. Hata hivyo, si jambo la kupuuzia kwamba maua pia huashiria changamoto na maumivu. Baadhi ya maua kama vile rose huwa na miba ishara kwamba uzuri wa maisha mara mingi huambatana na changamoto. Lakini kama tunavyo tunza maua, tunajifunza jinsi ya kushughilikia changamoto kwa upendo na uvumilivu. Hii ni somo muhimu sana kwa maisha yetu ya kila siku. Kwa kumalizia, napenda kusema kuwa kuulizwa je, unapenda maua? Sio tu kuulizwa kuhusu urembo wa nje bali pia uhusiano hisia, uzuri wa maisha na jinsi tunavyo shughilikia changamoto. Maua ya natufundisha kuwa dunia ni mahali pazuri na la tamani na kila kitu kizuri uletwa kwa jitihada uvumilivu na upendo. Kwa hivyo, na shauri kila mtu tushukulia mauwa sio tu vipande vya rangi, bari, somo la maisha na furaha na matumaini na hivyo na penda maua.

Kwanza kabisa, kinywaji cha baridi ninachokipenda ni juisi ya matunda. Kwa mfano, juisi ya chungwa, embe au papai inatoa ladha nzuri, hutoa vitamini na huongeza nguvu mwilini. Kila kipande cha kinywaji hiki cha baridi, kinaongeza furaha na hisia za utulivu. Nimegundua kwamba kila nikinywa juisi ya matunda baridi, sio tu kwamba mwili wangu unapumzika bali pia akili zangu hupata utulivu na nishati mpya. Sababu nyingine inayonifanya nipende kinywaji cha baridi ni mazingatio ya kijamii. Wakati mwingine unakunywa kinywaji cha baridi na marafiki au familia ni zaidi ya ladha pekee ni hali ya kushirikiana na kufurahia pamoja mfano wake ni pale tunapokaa chini ya kivuli tukinywa soda au iced tea tukizungumza na kucheka na kufurahia kila dakika kinywaji hiki cha baridi huwa sehemu ya kumbukumbu nzuri na furaha maishani mwetu aidha, kinywaji cha baridi ni mbadala wa kupunguza joto na uchovu. Katika siku za joto au baada ya shughuli nzito, kunywa kinywaji kilichopoeza mwili ni burudani ya haraka. Hii sio tu inatupa hisia za furaha bali pia husaidia kuongeza umakini na nishati. Hivyo, sipendi kinywaji cha baridi kwa ladha tu bali pia kwa faida ya kiafya na hisia zinapopatikana mwilini. Lakini ingawa napenda kinywaji cha baridi nimejifunza kuwa kipimo ni muhimu kunywa kinywaji chenye sukari nyingi kila wakati inaweza kuathiri afya yako hivyo napendelea juisi za asili iced tea au smoothie zenye afya ambazo zinanipa afya nzuri hii sehemu ya kuchangia kinywaji cha busara au kingine kinachonipa furaha kwa usahihi. Kwa kumalizia, napenda kusema kwamba kinywaji cha baridi ninachokipenda sio tu kitamu bali pia kinahusiana na furaha mingi, marafiki familia na afya ya mwili na akili. Kila kipande cha kinywaji hiki cha baridi, kinanikumbusha umuhimu wa kupumzika, kufurahia maisha na kushirikiana na wengine. Kwa hivyo, nashauri kila mtu wetu, tupate muda wa kufurahia kinywaji cha baridi, kinachotupendeza. Sio tu kwa ladha bali pia kwa furaha ya ndani na ubora wa maisha.

Leo hii ningependa kuzungumzia jambo dogo lakini la furaha kubwa sana keki na hasa aina ya keki ni nayo ipenda. Keki siyo tu utamu ya kula bali nisemu ya sheree, furaha na kumbukumbu nzuri mashani mwetu. Kila mtu anakeki anayopenda na yangu ni keki ya chokoleti. Kwanza kabisa keki ya chokoleti ni tamu lahini na yenye harufu ya kipeke. Kila kipande kinapo kaguliwa kwa jicho la kuonwa utofura mara moja. Lakini zaidi ya latha keki ya chokoleti ni ishara ya fura na kusherekea. Mara nyingi tunapo sherekea siku za kuzaliwa, sherehe za harusi au mafanikio madogo maishani. Keki ni semu muhimu ya sherehe hiyo. Hivyo keki siyo tu chakula bali alama ya sherehe na mafanikio. Sababu nyingine inayo nifanya nipende keki ya chokolati ni hisia ya faraja, ninapo kila kipande chake. Wakati mungine, bada ya sikundefu au changamoto, keki ya chokolati inaweza kunifanya nipunzike, nijisikie na furaha na kuwanza upia kwanguvu mpia. Lada ya chokolata, pamoja na muundo wake laini na laini ya krimu, utoa amani ya ndani na furaha ya kipeke. Hini sababu ya keki kuwa zaidi ya chakula bali ni burudani ya hisia na akili haitha keki ni chakula cha kushirikiana wakati wa sherehe kukata keki ni ishara ya ushirikiano marafiki na familia. Kuongelea kucheka na kushiriki kipande cha keki na wapenzi au marafiki kuna kuza isia za upendo na urafiki. Hivyo keki ya chokoleti siyo tu latha bali alama ya kushirikiana na furaha pamoja na wengine. Hata hivyo pia nimejifunza kwamba kupata kiasi sahihi cha keki ni muhimu. Ingawa keki nitamu kula kwa wingi, hukutoi furaha ya kudumu na inaweza kuathiri afya. Kwa hivyo, napendelea kula keki kidogo lakini ya ubora na kushiriki na wengine ili furaha iwe na maana zaidi. Kwa kumalizia, napenda kusema kwa keki ninayoipenda siyo tu ya kuhusu ladha bali ni hisia kumbukumbu na furaha ya kusheherekea maisha kila kipande cha keki kinaweza kuwa, kuleta tabasamu, faraja na kushirikiana na wengine keki ya chokoleti ni mfano wa jinsi kitu kidogo katika maisha kinaweza kuleta furaha kubwa na kukufundisha kutathmini kila muda wa furaha na bahati.

Leo ningependa kuzungumzia jambo ambalo wengi wetu, tunapenda lakini mara nyingine hupuuzwa, kwenda pwani, kuona bahari na furaha zinazohusiana na pwani. Kwa wengi, pwani siyo tu sehemu ya kupumzika bali ni alama ya uhuru, furaha na maumbile ya ajabu. Swali langu kwako ni je? Unapenda kwenda pwani? Kwa mimi, jibu ni ndio. Kwa hakika napenda sana. Kwanza kabisa, pwani ni sehemu ya kipekee kwa sababu ya mazingatio yake ya maubile na urembo wa asili. Maji ya bluu yanayopita mpaka paji la macho. Mawimbi yanayopiga mchanga na upepo baridi wa bahari. Vyote huleta hisia ya amani na furaha. Unapokuwa pwani unapumzika kisikolojia na kimaumbile hii ni sababu ya kwanza inayonifanya nipende kwenda pwani. Ni mahali ambapo akili yangu inapata utulivu na moyo wangu unafurahia aidha pwani ni sehemu ya sherehe na burudani. Wakati wa likizo sherehe au hata wikendi ndogo kwenda pwani kunachangia furaha kubwa. Tunaeza kuwaogelea, kucheza michezo ya maji, kuandika mchanga na kutazama machweo na machweo ya jua hii siyo tu inatupa furaha ya muda mfupi, mbali pia inadumisha kumbukumbu nzuri na furaha ya maisha. Kila nikipanda pwani, ninafurahia kuwa sahemu ya ulimwengu mkubwa na kuunganishwa na maumbile. Kitu kingine muhimu ni mawasiliano na familia na marafiki. Pwani ni sehemu nzuri ya kushirikiana na watu tunaowapenda. Kwenda pwani siyo tu faraja ya kibinafsi mbali ni nafsi ya kujenga uhusiano bora. Kucheka pamoja na kushirikiana katika burudani. Wakati mwingine, furaha ya pwani ni zaidi ya macho ya maji au upepo baridi ni furaha ya kushirikiana na wengine na kuunda kumbukumbu za maisha. Hata hivyo, siyo kila wakati kwenda pwani ni rahisi au bila changamoto. Mara nyingine, hali ya hewa upepo mkali au wingi wa watu inaeza kuadhiri burudani. Lakini hata hivyo changamoto hizo hufundisha uvumilivu kupanga vizuri na kutathmini muda wa kupumzika. Hivyo, kila kwenda kwani siyo tu furaha bali pia ni somo la maisha. Kwa kumalizia, napenda kusema kwamba kwenda kwani siyo tu burudani bali ni njia ya kuunganisha akili mwili na moyo. Ni nafasi ya kupumzika kufurahia urembo wa asili, kushirikiana na wapenzi na marafiki na kujenga kumbukumbu za maisha. Kwa hivyo, jibu langu la hakika ni ndio, napenda kwenda pwani, napendekeza kila mtu wetu kuchukua muda wa kufurahia pwani, hisia zake na maumbile zake.

Kwa kweli, kujifunza ni kitovu cha maendeleo, sio tu kwa maisha yetu kibinafsi, bali pia kwa jamii tunayoiishi. Kila siku, inatupa fursa ya kujifunza na kila kitu kipya tunacho kijua kinaongeza uwelewano wetu wa dunia na kutufanya kuwa watu bora zaidi. Kwanza kabiza, wazo la kujifunza kitu kipya linahusiana na ushauku wa akili na hamu ya maendeleo binafsi. Katika dunia ya leo teknolojia inabadilika kwa kasi na kila siku kuna kitu kipya cha kugundua. Mfano wake ni AI ambayo kwa sasa inaingia katika kila sekta ya biashara, elimu, afya na hata burudani. Kujifunza kuhusu AI hau teknolojia nyingine za kisasa kuna tupa fursa ya kuwa wa umbele kushirikiana na kufanikisha mambo mapya. Na kuwa na ujuzi unaoitaji katika soko la ajira la leo. Aitha kujifunza kitu kipya haku kuhusu tu teknolojia kinaweza kuwa lugha mpya sana sanaa ya uchoraji muzike au hata kupika. Kila kipengele kipya tunacho jifunza huongeza ubunifu wetu kuboresha ujuzi wetu wa mawasiliano na kutufanya kuwa watu wenye uwezo na kushughulikia changamoto mbalimbali kwa mfano kujifunza lugha mpya kuna panua mitazamo yetu kuna tupa uwelewano wa tamaduni nyingine na kutufunza tuwe raia wa dunia sio tu wa jamii moja. Kuna jambo jingine muhimu, kujifunza huongeza imani na kujiamini. Wakati tunapo anza kitu kipya, mara nyingi tunahisi hofu, shaka na wasiwasi, lakini tunapo kuwa na ustadi wa kuendelea na uvumilivu na tunagundua kwamba tunauwezo mkubwa kuliko tunavyo fikiria kwa mfano mtu anapojifunza kucheza gitaa, kuandika makala au kuendesha programu mpya ya kompyuta hufanya ujenzi wa kiakili na kihemko hii inatufundisha kuwa hakuna kitu kisichowezekana pale tunapohitaji na kuwa na subira. Vile vile kujifunza kitu kipya huongeza thamani yetu kwa jamii. Mtu anayeendelea kujifunza mara nyingi huwa na ujuzi wa kusaidia wengine mfano wake ni mtaalamu anayejifunza mbinu mpya ya kufundisha daktari anayejifunza tiba mpya au mfanyi biashara anayejifunza mbinu za kisasa za masoko hivyo kujifunza hakukuhusu tu faidi binafsi bali pia ni njia kusaidia jamii kuendelea lakini lazima pia tukubali kuwa kujifunza kitu kipya si rahisi kila wakati mara nyingi uchanga manya na changamoto shaka na kushindwa mara kwa mara watu wengine uzunguka mitindo ya hofu kusema siwezi hau hii ni ngumu sana lakini kwa hakika changamoto hizi ndizo zinazo tufundisha uvumilivu. Uvumilivu wa akili na utubutu wakuendelea mbele. Kila mara tunapo jifunza kitu kipya tunajenga uhakika wa ndani na umoja wa malengo yetu binafsi sasa tuchambue kwa nini kila mmoja wetu anapaswa kujifunza kitu kipya kila wakati kujifunza kuna panua mitazamo yetu. Kujifunza kuna tufanya tuwe wenye ujuzi unaohitajika. Kujifunza huongeza furaha na kuridhika. Kujifunza hutoa eshima na nafsi. Kwa hakika mtu anaye uliza ungependa kujifunza nini kipya. Anapaswa kutafakari kuhusu malengo yake ya maisha. Changamoto anazo kabiliana nazo na ndoto zake kubwa. Labda ungependa kujifunza luga mpya ili uweze kusafiri na kuzunguka na watu tofauti tofauti. Au ujensi wa teknolojia ili uwe kiongozi wa mstakabali. Au hata sanaa na muziki ili moyo wako upate furaha na ubunifu. Kila kitu kipya tunacho jifunza ni funguo wa kuishi maisha yenye maana.

Leo ningependa kuzungumzia jambo ambalo ni kiini cha maisha ya kila siku. Yani kujifunza jinsi ya kujitunza. Kujitunza sio jambo dogo na mara nyingi linapuuziwa na wengi wetu. Lakini ukweli ni kwamba maisha bora huanza pale ambapo mtu anajua jinsi ya kutathmini afya yake, akili yake na maisha yake kwa ujumla. Kwanza kabisa kujifunza huanza na kujifunza kudumisha afya ya mwili. Hii inahusiana na kula lishebora, kunywa maji ya kutosha, kufanya mazoezi na kulala kwa wakati unaofaa. Mimi binafsi nimejifunza kwamba pale unapopata muda wa kufanya mazoezi au kula chakula bora. Mwili unakupa nguvu na akili inayokuwa tayari kushugulikia changamoto. Kujifunza kudumisha afya mwili ni uhakika wa kuishi maisha yenye furaha na nguvu. Pili, kujifunza pia ni kujifunza kutunza afya ya akili. Maisha ya sasa yamejaa msongo, changamoto na haraka ya kila siku. Kupitia kujifunza mbinu za kupunguza msongo kama vile kutafakari, kupumzika au kufanya shuguli unazo zipenda. Mtu hujifunza kudumisha utulivu wa akili, hii inasaidia kushugulikia hali, ngumu, kwa busara na kuishi maisha yenye amani ya ndani. Tatu kujifunza ni pia kujifunza heshima kuheshimu hisia na mahitaji yako binafsi. Watu wengine hupuuza hisia zao kwa kuzingatia wenzio au kazi zao. Lakini pale unapojifunza kusema hapana, unapohitaji kupumzika au kuomba msaada, unapohitaji, unajifunza kutathmini na kudumisha heshima yako. Hii sehemu muhimu ya kujitunza kwani mtu anayetathmini ana maisha yenye nidhamu, furaha na uwajibikaji. Nne kujifunza ni kuchukua muda wa kujifunza na burudani. Shida nyingi zinayotokea pale tunapo poteza muda wa kujiburudisha. Kufurahia mambo madogo au kujifunza ujuzi mpya mimi binafsi napenda kujifunza kupika kusoma kitabu au kuandika mawazo yangu ili kufanya akili yangu ipumzike na moyo wangu ufurahie, jambo linalosaidia kudumisha hali ya furaha na motisha ya kila siku, aidha kujitunza ni kujifunza kudumisha uhusiano mzuri na wengine. Wakati mtu anajitunza, hakuwa tu anayepata faida bali pia anachangia furaha na amani kwa familia na jamii. Kujifunza kusikiliza na kushirikiana na kutuoa msaada kwa wengine ni sehemu ya kujitunza kwa ni moyo una furaha unaposaidia wengine na akili inapopumzika kutokana na mshikamano wa kijamii. Kwa kumalizia, napenda kusisitiza kwamba kujifunza kujitunza. Sio mapenzi ya kibinafsi tu, bali ni uhakika, wa maisha bora, afya ya furaha na mafanikio. Kila jambo tunalo jifunza kusiana na mwili wetu, akili yetu, hisia zetu na uhusiano wetu na wengine linatufanya kuwa watu bora zaidi na kuishi maisha yenye maana. Kwa hivyo, swali, langu kwako leo ni je, unajifunza nini ili kujitunza fikiria. Chukua hatua na anza leo. Hakuna wakati bora kuliko sasa. Kujitunza ni zawadi unayojipatia wewe mwenyewe. Na zawadi hii hufuata maisha yako. Mimi, Mimi, Mimi na jitunza.

Leo ningependa kuzungumzia jambo dogo lakini lenye furaha kubwa katika maisha yetu ya kila siku popcorn. Labda unashangaa popcorn ni nini cha kuzungumzia kwa hii neno leo, lakini ukweli ni kwamba popcorn sio tu chakula cha burudanu bali ni alama ya furaha, kushirikiana na wakati mzuri na kumbukumbu nzuri za maisha. Kwanza kabisa kwa hakika napenda kula popcorn. Sababu ya kwanza ni ladha yake. Popcorn ni tamu laini na wakati mwingine yenye chumvi au sukari. Ikifanya kila kipande kuwa furaha kwa ulimi. Ukila popcorn wakati wa kutazama sinema kuangalia mchezo au hata wakati wa kukaa na familia unapata hisia za furaha na burudani. Popcorn inakua kama rafiki wa kila wakati. Inakupa furaha kidogo lakini ya maana. Pili kula popcorn ni zaidi ya ladha ni muhimu kwa burudani na kushirikiana na wengine wakati wa sinema kila mtu ana kikapu chake cha popcorn lakini mara nyingi tunashirikiana kuchukua kidogo kutoka kwa mwenzetu na kucheka pamoja. Hii inatufundisha kwamba hata kitu kidogo kama popcorn kinaweza kuunganisha watu na kuunda kumbukumbu nzuri. Hakika popcorn sio ya chakula tu bali ni njia ya kushirikiana na kusherekea pamoja na wengine aidha popcorn ni mfano wa jinsi kitu kidogo kinaweza kuleta furaha ya moja kwa moja na kupunguza msongo baada ya siku ndefu ya shule au kazi, kipande cha popcorn kinapowekwa kinywani huleta hisia kurahisisha mawazo na kupumzika. Hii ni sababu nyingine inafanya nipende popcorn, siotu ladha yake, bali pia ufaraji na motisha ya kiakili. Lakini pia napenda kuzingatia kwamba popcorn ina historia na tamaduni zake. Kula popcorn si jambo jipya watu wa asili walikula mahindi ya kuchomwa kwa moto, kwa miongo kadhaa, wakitumia kama chakula na pia burudani. Hii inatufundisha kwa chakula kidogo kinaweza kwa na thamani ya kihistoria na kitamaduni na kwamba kila kipande cha popcorn kinachokila ni sehemu ya urithi wa jamii. Vile vile, kula popcorn kunafundisha uvumilivu na uwajibikaji. Kuunda popcorn kuna hitaji muda kidogo moto wa kawaida na uangalifu ili ipate ladha bora bila kuungua. Hii inatufundisha kuwa hata katika vitu vidogo vya maisha kama popcorn. Kuwa makini na kutathmini mchakato kuleta matukio mazuri. Kwa kumalizia napenda kusema kwamba popcorn ni zaidi ya chakula cha burudani ni ishara ya furaha urafiki kumbukumbu nzuri na hata somo dogo la maisha. Ni kitu kidogo kinachoweza kuleta furaha kubwa na kutufundisha kutathmini kila muda wa burudani na kushirikiana na wengine. Kwa hivyo, jibu langu ni hakika ndio, napenda kula popcorn na kila kipande ni kielelezo, cha furaha, kidogo inawajenga kumbukumbu kubwa.